Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Mara nyingi mchana minakula chakula ambae ni nzito kiasi, mara mingi mihukula mchele na maragwe. Ama chapati na maragwe. Ama hata chai na kitu yaku kama labda keki ama mandazi ama chapati. Ya, lunch ama chakula cha mchana inafaa ikuwe chakula ambacho kinashika tumbo.

Unawinishi aje kazi na maisha ya kibinafsi. Mimi na winishia kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu na kupea kila pembe ama kila uso ya maisha yangu wakati wake. Napea wakati wa kibinafsi wakati wake, napea kazi wakati wake. Na najaribu kufuata huo wakati na najaribu kuweka akili yangu. Na mawazo katika hilo wakati inalofaa.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako, mimi hufikiria kuanzisha biashara yangu kila siku, kila ninapoamuka, kila ninapolala, kila ninapokula. Namuomba mwenyezi mungu aweze kunipea ile uwezo, ile akili na chochote ambacho nahitaji ili kuanzisha biashara yangu. Mimi napendelea kuwa bosi wangu, mimi mwenyewe, napendelea kufanya kazi kwa wakati wangu So nataka ile freedom of time. Sitaki kufanyia mtu kazi, sitaki kufanyia wakati kazi. Nataka niwe na ile uwezo wa kuchagua.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Kushirikiana na timu unahakikisha yakuwa maoni, mawazo, maelekezo ya kila mmoja wenyu kwenye hilo timu. Linasikizwa na linajaribu kuwekwa kwa mpango au kuwekwa kipaumbele. Mawasiliano ni muhimu kwenye timu. Mawasiliano yanaokoa timu. So ndiyo ili kushirikiana kwa ukamilifu tunahitaji mawasiliano.

Unapenda chai au kahawa, napenda kahawa kuliko chai, but lakini mara mingi mimi hupata kukunywa chai kwa kuwa kahawa ni bei ghali na haipatikani kwa uraisi. Ile ambaye inapatikana kwa uraisi si kahawa ninayotaka ama ninayotarajia.

Niambie kuhusu muziki unaowipenda. Napenda muziki wa aina ya hip hop. Unaotokea USA. Je? Unakumbuka muimbaji au bendi unayoipenda zaidi? Muimbaji niyompenda zaidi ambaye anaimba hip hop ni Drake. Ni wakati gani unayoisikiliza muziki? Mimi usikiliza muziki wakati wowote. Ninapopata ile fursa ama wakati inaezakua asubuhi, inaezakua mchana, inaezakua jioni. Unahisi jinsi gani muziki ukihisikiliza wimbo wako na upendo? Unahisi vizuri, unahisi ni kama moyo wako unafaidika. Unahisi hisia nzuri, hisia ya kupeana motisha pia.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Mara mingi kwa mimi huangalia barua pepe mara moja kwa siku. Mara mingi nitaiangalia asubuhi. Mara moja kwa siku asubuhi ili niweze kupanga siku, ili niweze kujua ni shughuli gani ambazo zinaningoja, ni shughuli gani ambazo napaswa kufanya.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo, ninawazo ya kuwa haitaisha. Vibaya, ninawazo ya kuwa itaisha nzuri na. Jambo nzuri litafanyika, jambo la kunufaisha, jambo ambalo litaniwezesha, nieze kusaidia familia yangu.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako? Unawasiliana vipi na wafanyi kazi wenzako? Unawasiliana kwa njia ya mdomo ama kuwasiliana vipi tena mnawasiliana kwa njia ya mdomo njia ya face to face yaani njia ya uso kwa uso.

Unapendelea shati au tishati ya kwa sasa napendelea t-shati. Mini mtu ambae napenda mati shati, spendi shati vile. Hata kwa sasa sina shati hata moja. Niko tu na matishati peke yake. Na nazipenda lakini napendelea pia kununua shati kwa wakati ujao.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati wa mgogoro na mtu najaribu kumsikiza na namuambia pia aweze kunisikiza. Tuweze kusikilizana kwa pamoja tuweze kujua shida liko wapi na tunaeza litatua aje au vipi.

Mchezaji gani wa mchezo unampenda? Kwa mchezo wa mpira ambae ni mchezo ambae napenda zaidi. Napenda mchezaji Cristiano Ronaldo, yeye ni mchezaji ambae ninamuenzi, ni mchezaji mbae nampenda na nimemfuatilia kwa muda sasa.

Una shughulikia makosa kazini vipi? Unaangalia ni wapi ulifanya makosa, ni wapi ulienda mrama, ni wapi mvua ilianza kunyesha, ni wapi ungefanya tofauti, ni wapi unge shugulikia, shugulihilo tofauti. Hapo ndio naangalia na hapo ndio najaribu kurekebisha.